Kufuga wanyama nimewai kufuga wanyama, nimewafuga wanyama kama paka, mbwaa, ngamia, na ng'ombe. Mnyama nilimpenda sana kumfuga ni mbwa kwa sababu mbwa ana ile urafiki na binadamu ambao niliupenda sana. Mbwa anapeana ulinzi, mbwa anapeana urafiki, na mbwa pia unajua. Atawafukuza wezi, atawafukuza wanyama ambao usi hawatakikani kwako. Halafu pia hahitaji mambo mengi sana yeye bure ameoshwa na amelishwa ni hivo. Na amepewa mahali pa kulala. Ndiyo hivo ndo naeza. Hivo ndo tu atakuwa pale kwako. Lakini nyingine mnyama mwngine ambaye alinipa tatizo sana wakati wa kumfuga ni paka. Kwa sababu paka ana ile kupenda sana wazungu wanaita clinginess. Paka anapenda sana kujishikashika kwako. Na hiyo haikuwa inanipendeza kwa sababu mimi si ndio nilipenda kumshikashika mbwa. Lakini paka kunirukia nini nini. Kila wakati meow meow kulialia sikuwa naipendelea. Hapo tu.

Timu za mchezo nazofuata ni hizi. Nafuata timu nne katika michezo nne tofauti. Mchezo wa kwanza, rugby. Ama tunapoita huku Nairobi, Toyota Rooji. Naifuata timu ambayo yaitwa The Kenyata University Black Blood. Hii ni timu ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Kenyata ambayo inacheza ligi kuu ya Kenya. Na imeshinda tuzo nyingi sana. Hiyo ndo timu bora zaidi Afrika Mzima. Hiyo ndo inashikilia. Hiyo jina la timu bora zaidi na ile kikombe ya timu bora zaidi Afrika Nzima Alafu kwenye kandanda. Naifuatilia naipenda sana na kufuatilia timu ya Barcelona Ya kutokea kule Uhispani. Timu hii ina historia ndefu sana. Imekuwa na wachezaji kama Lionel Messi. Imekuwa na wachezaji kama Maradona. Imekuwa na wachezaji kama Ronaldinho, imekuwa na wachezaji kama Bousquet imekuwa na wachezeji kama Lewandowski. Timu hii imeshinda vikombe vingi na vikombe vingi kama Champions League imeshinda vikombe vya ligi kwao imevishinda kikombe cha Copa del Rey imeshinda kikombe cha Club World Cup. Alafu pia timu hii imekuwa na misukosuko kama vile hatujakuwa na pesa kwa muda wa miaka tatu miaka tatu nne sahi. Hatujaeza kuwanunuwa wachezaji bei ghali hatujaweza kulipa wachezaji ada zao venye zahitajika hatujaweza hata pia kusafiri mara moja mbili ama kusafirisha wachezaji wote mara moja mbili tumeuza imebidi timu hii imeanza kuuza viti vya uwanja wake unaoitwa he camp nu, imeanza kuuza television rights unavoitwa kwa kimombo. Ndo iweze kupata hela zaidi So kwa hivo imenipa kusema ukweli inanipa shauku kwa sana ninapoona timu yangu ikipitia hali mbaya. Lakini si wajikaze. Watafte pesa mimi. Mimi tu ni fan ama aje. Mimi tu ni shabiki nitasema aje. Alafu tukienda katika mpira wa vikapu. Hapa Kenya tunaiita bake. Wazungu wanaita basketball. Nashabikia timu ya Nairobi Thunder. Timu hii ya Nairobi Thunder nimeiona ikikuzwa kutoka ilipoanza mwaka wa elfu mbili na kumi na mbili, ilianzia katika mtaa wa Korogocho, ikapewa mahali pa kucheza kule huruma, alafu ikapewa magali, sasa ikapewa sasa uwanja wake wa kupiga mazoezi na kucheza pale Mathare. Tunaita Mathare Youth Sports Association, maisa. Timu hii si kwa sasa imetoka wiki iliyopita imetoka kucheza na shabiki mkubwa sana wa dunia. Mtu mkubwa anao uwezo sana duniani anaitwa Ishow Speed alitembelea Kenya na akacheza nao mpira wa vikapu. Kwa sasa tunasema ameonekana dunia nzima wakaonyesha ubabe wao wa mpira wa vikapu. Alafu katika alafu pia ikifika katika mchezo wa cricket naipendelea sana timu ya India. Wahindi wamebobea sana katika mchezo huu kwa sababu ukiangalia hata mchezo huu ulianzia kwao. Ukabobea kule kule ulaya alafu ukakuja ukaanza kudidimia hapa Afrika. Hapa Afrika timu ambayo inajikaza tu ni ile timu kuu ya nchi ya South Africa ama Afrika kusini pekee ndo yajiweza asante.

Kusikiliza redio, napenda sana kusikiliza redio katika gari langu, kila wakati ninapoendesha ninasikiza redio na si ati nimeko nime nimeeka simu yangu ndio inacheza nyimbo ambazo ziko katika simu yangu kupitia mtandao wa bluetooth hapana. Ni kusikiza radio, kusikiza station za radio kama vile hapa Kenya tuna radio citizen. Tunayo radio milele, lakini radio station ya radio napenda sana kusikiza sana ni Sound City Sound City ndiyo redio ambayo hapa Kenya inachezesha nyimbo za watu waumri ya vijana. Kupitia Sound City nineweza kujua maswala kuhusu miziki ambayo yametokea. Mambo yanayoendelea katika mitandao, mambo yanayoendelea katika ujana. Alafu pia naweza kushiriki kwa sababu wanakuwaga na mijadala kuhusu mambo yanayowakabithi vijana. Mambo yanayowasumbua vijana. Kama vile jana nilipokuwa natoka kwenda kuzurura tu nikiwa katika geri langu. Mambo yanayoendelea katika mitandao, mambo yanayoendelea katika ujana. Alafu pia naweza kushiriki kwa sababu wanakuwanga na mijadala kuhusu mambo yanayo wakabithi vijana kusema ukweli simpendi zaidi kwa sababu anavyoongea katika redio hana ile ubinafsi yuongea kama ukimsikiza yeye na uwasikize watangazaji wengine wanawake wanaotangaza katika lugha kimombo wote wanaongea sawa lakini mimi binafsi kwa sababu nina ueleledi katika isimu jamii ninapenda sana mtu napoongea anaongea na ubinafsi wake yani nikimsikiza yeye si sikizi watu wengine samahani kwa hiyo sauti samahani kwa kwa hiyo sauti ni massage ndiyo ineingia katika simu yangu lakini nilivyosema radio napenda sana kusikiza kwa sababu inanisaidia sana nikatulie nikaelewe kitu kinachoendelea katika siasa kitu kinachoendelea kimuziki mambo yanayoendelea kimchezo hata katika uwanja za spoti hapo kwa sababu radio wanatanganza mbashara vitu amabavyo vinaendelea.

Ninavyowakaribisha wafanyikazi wapya nawakaribisha wafanyikazi wapya kwa furaha kwa vifijo na nderemo ikihitajika. Sababu unapata wafanyikazi wote si sawa. Mfanyikazi labda tuseme kama wale wa hadhi ya chini mi huwakaribisha kama ndugu zangu wote. Ona kwa sababu bi ndio biashara isonge mbele kila mfanyikazi anafaa. Ajitolee, asilimia mia aongeleshe wateja aonyeshe bidhaa za kampuni kaa katika mitandao zake. Ndivo tutakavyo kuwa, tutakavyo pata wateja zaidi. Akuna wafanyikazi kama kama wale wa hadhi ya juu sana ambao tu al ambao tumewatafta kwa muda zaidi ata sisi tunavyo wakaribisha si wenyewe. Inabidi tume tumewaita, tumewaandalia chakula, tumewaandalia karamu karamu ndogo, kuna vifijo na nderemo kwa sababu wafanyakazi hawa ndiyo tuwatafte hivo kwa mda kwa mda mwingi inamaanisha wana kitu spesheli ambayo kuipata hapa katika soko la wafanyikazi ni ngumu sana waona. Kwa hivyo tunawakaribisha kwa njia tofauti tofauti lakini wafanyikazi wote twawakaribisha kwa furaha wanafaa wajihisi wako wako nyumbani wanafaa wajihisi wanapendwa katika kampuni hivo ndivo tunaezakuwa kama kampuni asante.